Napenda somo la biolojia, somo hili nalipenda kwa sababu ni somo ambalo linahusu uhai wa binadamu na uhai wa miti. Somo hili ni zuri kwa sababu lina uwezesho wa kufanya mtu aelewe zaidi. Jinsi ambavyo binadamu alivyojijenga na kuwa kiumbe kikamilifu. Jinse ambavyo miti hukua mikubwa. Nilipenda kisomo hili kupitia kwa mwalimu wangu wa biolojia ambaye alinifunza vizuri nikaeza kufanya mazoea na somo hili. Kisha nikalipenda zaidi ya hapo. Ni somo zuri, nisomo ambalo huwezesha mtu kufanya udaktari na kueza kutibu wagonjwa na kusaidia watu wa kijamii kukua na afya bora. Linahusu sana viumbe hai na viumbe vilivyo na uhai zaidi.